Natumia kompyuta pale ninapofanya kazi za ofisini. Ninapopata kazi ambazo zinahitaji kutumia kompyuta. Ninapo. Pia, ninapohitaji kwa ajiri ya kufanya maombi ya kazi. Kompyuta ni muhimu kwa sabu. Naweza kuandaa kazi katika ufanisi na katika hali yenye ubora zaidi. Inanipa mchaguo mengi ya kufanya kazi yangu kuonekana bora na yenye thamani. Ivo.